Malengo ambayo ninayo katika kazi yangu ni kuiboresha na kuhakikisha kwamba kila ninayeshughulikia anapata shughuli ya hakika na pia anaridhishwa na anacho kufanyawa. Kazi yangu ni kazi ya kufanya mitandaoni na kwa hivyo inaitaji kuboreshwa na pia inaitaji kuhakikishwa kwamba Kila Kila kitu ambacho nafanyia mwenzangu kiwe cha halali na kiwe cha hakika. Na sana natumaini nitaiboresha. Na kuhakikisha kwamba kila ninacho kifanya kiwe cha halali na kiwe cha kusaidia ambaye atakuja kwangu kwa usaidizi ama kwa hali yoyote ama kwa mahitaji yeyote.

Kuhimeiza ushirikiano katika timu sio kazi raisi. Nakuanza kwangu mimi katika timu yangu wa tunakuangana. Timu ya kusoma na pia kusaidiana kuhimiza ushirikiano unafaa kuhakikisha kwamba wewe mwenyewe ni mshiriki. Na wewe mwenyewe unafanya kazi kama mfano. Unakuwa kama mfano. Unawaelekeza vizuri. Na kuhakikisha ya kwamba kila mtu anafanya shughuli yake kulingana na matakwa ya timu. Kila timu inafaa iwe na naa goli. Tuseme ile jitu ambacho wanataka kufikia. Kile guli ambacho wanataka kufikia. Lazima wawe naye. Ndiyo hicho ndiyo kitakuwa kina kitawapa msukumo wakufanya zaidi na kushirikiana katika kazi yote wanayo ifanya.

Mimi natumia muda mwingi sana katika mtandaoni. Kwanza kwanzia asubuhi huwa naamkia kusoma natumia simu. Kumaliza shughuli zangu za nyumba shughuli ndogo ndogo. Baada ya hayo tena narudi kwa simu ama katika tarakilishi. Vitu vingi nafanya mtandaoni kama kazi zangu nafanya mtandaoni. Kwa sababu kazi mingi nafanya mtandaoni, huwa natumia simu sana na kwa siku kama masaa kumi nakuwanga niko mtandaoni. Masaa kumi niko mtandaoni. Nawezachukua nafasi kidogo ya kupumzika kama dakika thelathini ama saa moja hivi kupumzika lakini wakati mwingi huwa nakuwanga mtandaoni.

Naam napenda kupika kwasababu la kwanza naishi kivyangu. Naishi mtu mmoja. Hasa nipende kupika au nisipende kupika lazima itabidi njitafutie namna ya kula na mara nyingi sijapenda sana kununua chakula ambacho tayari kimepikwa. Labda kwa watu wachache ninaowsamini ama hoteli ilioko karibu lakini pia sijapenda sana kununua chakula. Napenda kujipikia kuhakikisha kwamba kila kitu kiko sawa. Huwa najiamini naamini mapishi yangu. Hasa huwa napenda sana kujipikia. Kushinda mtu anapo nipikia au labda ningeenda kununua chakula.

Ndio, ndio, napenda sana kusikiliza radio. Ili kupata kujua hali ya nchi, matangazo, hali ya biashara ya nchi, hali ya siasa, vitu mingi tu, huwa napata kutoka radioni. Sasa mimi napenda sana kusikiliza radio. Wakati mwingi huwa napenda kusikiliza radio wakati wa asubuhi na wakati wa jioni, kwa kuwa kwa nyakati hizo, ndio wanapewa habari sahihi. Na kile ambacho kimetendeka, katika siku nzima kuanzia masaa ya asubuhi hadi masaa ya jioni. Huwa wanapenda kupeana matangazo, marefu. Vivyo hivyo pia, masaa ya asubuhi huwa wanapenda kupeana matangazo ya mambo yaliyofanyika usiku na pia mamba yaliyofanyika siku iliyopita. Hasa mimi huwa napenda sana kusikiliza redio wa wakati wa asubuhi na wakati wa.

Kifaa cha teknolojia aMbacho siwezi kuishi basipo ni simu na mitandao. Kukaa bila kushiriki katika mambo ya mitandaoni. Huwa ni shida kwangu sana kwa sababu mambu yangu mebina mengi mengi nafanya mitandaoni. Hasa kutulia tu bila kushugulika na kitu mitandaoni. Ama kutumia simu, kuwasiliana, kufanya biyashara, kufanya tu mambo zangu mingi. Inaweza kuwa nivigumu sana, inaweza kuwa nivigumu sana. Bila simu, heri nikose kutumia tarakilishi lakini nizikose simu. Simu lazima niwenayo, ndiyo mambo yangu niakikishe yamekwenda sambamba.

Hekimaambayo nimejifunza maishani ni kufanya kitu sahihi kwa wakati sahihi bila kuelekezwa. Mtu akishakuwa mzima anafaa kufanya mambo bila kuelekezwa na anafaa kujua mambo ambayo anafaa kufanya kwa wakati gani na kwa sababu gani.

Naam huwa natumia video katika mawasiliano lakini sio sana kuna wale ambao wanapenda sana kunipigia simu katika whatsapp kutumia video. Nami pia sikatai kwa kuwa hakuna ambacho ninacho kificha huwa napokea tu tunawasiliana katika video. Asa mimi sijapenda sana kutumia lakini huwa huwa natumia kama kuna mtu ambaye anahitaji nitumie hiyo ama labda wakati kuna kitu cha dharura ambacho kinaitaji matumizi ya video katika mawasiliano au na ama kutumia video katika kuhakikisha kuna kitu kimeenda sawa. Hiyo itabidi nimetumia video katika mawasiliano. Hila mimi sijapenda sana kutumia video.

Kwa kweli siwezi hesabu sina uhakika ni mara ngapi nimepiga picha kwa sababu ni mara mingi ni mara mingi sana labda ukiniuliza ni mara ngapi nimepiga picha kwa siku ya leo ama siku ya jana ama wiki ambayo imepeta ama wiki tuliopo sai ila kusema nimepiga picha mara ngapi siwezi jua ni mara ngapi toka nizaliwe. Ni miaka sasa na picha ambayo nimepiga ni mengi sana. Zingine, tayari nimefuta, zingine, bado niponazo. Asa sikuwa kuhakikishia kwamba nimepiga picha mara ngapi ila ni mara mingi. Lakini kwa wiki mbili zilizopita, sijapiga picha iyo nayo nikona uhakika. Wiki mbili zilizopita, sijapiga picha. Na hata sina mpango kwa kuwa hakuna cha maana cha kupigia picha. Sasa kwa wiki, mbili, ama tatu, zilizopita, sijapiga picha. Lakini picha ninazo mingi, mingi sana. Siwezi ya kuhakikisha ni ngapi. Ama siwezi sema ni mara ngapi nimewai kupiga picha.

Wakati wa baridi kali huwa napenda sana kutulia kwa nyumba. Nawasha moto, naota moto, nikiwa kwa nyumba huwa sijapenda kutoka nje. Hata kwa mfano sasa hivi kuna baridi sana, na kwa sababu ya baridi sipendi kukaa inje wala kuhusiana na mambo yoyote ya kufanya inje. Yaweza kunipa homa na nikiwa mgonjwa hali itakuwa ngumu kwangu. Kwa sababu kila kitu najishugulikia mwenyewe. Kama ni kutafuta chakula, kama ni kazi, kama ni vitu vya nyumba. Huwa najishugulikia mwenyewe. Hasa nikitoka nje wakati wa baridi nipate homa, hakuna mtu ambaye atakuja kunishugulikia. Lazima nijilinde nihakikishe wakati wa baridi. Niko sawa, sijashika homa wala sijashika baridi. Sasa huwa najisonda tu kwa nyumba, najituliza nahakikisha nimetafuta kazi ya kujifanyia hapo hapo tu kwa nyumba bila kutoka inje, bila kushughulikia mambo mengena inje.